Ndiyo, nimewahi kushiriki katika mashindano lakini si kwa ushindani wa kelele mbali kwa hali ya ndani nakumbuka mashindano ya uandishi wa insha nikiwa shuleni ambapo nilitumia lugha kama daraja la hisia nilichagua kuandika kuhusu mvua ya jioni na sauti ya mama jikoni na ingawa sikushinda nilihisi kama nilikua mshindi wa nafsi pia nimeshiriki katika mashindano ya picha, nikitumia picha kivuli cha mtoto chini ya mti wa miembe.